Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota asa wakati wa usiku tulivu ambapo anga iko wazi na kimya kimeenea kuangalia nyota unipa hisia ya amani na kunifanya nitafakari maisha kwa kina Ninapoinua macho yangu angani na kuona mwanga wa nyota uking'aa mbali nahisi kama dunia inatulia na mawazo yangu yana pungua uzito ni wakati ambao hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu na enye shuguli nyingi Pia, kuangalia nyota hunikumbusha ukubwa wa ulimwengu na nafasi ndogo tulio nayo kama binadamu. Hilo hunifanya kuwa mnyenyekevu na kuthamini zaidi maisha nilio nayo. Ni wakati ambao hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu na enye shuguli nyingi Zaidi ya hayo ni shughuli nayopenda kufanya nikiwa pekeangu au pamoja na marafiki. Tukizungumza kwa utulivu uku tukitazama anga. Kwa ujumla, kuangalia nyota ni burudani rahisi yenye maana kubwa kwangu kwani huleta utulivu, msukumo na furaha ya kipekee.

Wakati umeme unapokatika, huwa na chukua muda huwa kutulia na kupanga mambo ya kufanya bila kutegemea vifaa umeme. Kwanza, huhakikisha kuna mwanga wakutosha kwa kutumia mshumaa, taa ya mkononi au simu yangu ikiwa na charge. Baada ya hapo, utumia fursa hiyo kupumzika akili kwa kusoma kitabu, kuandika mawazo yangu kwenye daftari, au kusikilize radio ndogo inaotumia betri. Pia umeme unapokatika hunipa nafasi ya kuzungumza na watu wa nyumbani kwa utulivu zaidi kushiriki hadithi au kucheka pamoja bila kuvuruga na televiseni au simu Wakati mwingine hutumia muda huo kutafakari siku yangu kupanga malengo au hata kufanya mazoezi mepesi kama kunyosha mwili Ikiwa kukatika kunatokea usiku mara nyingi hulala mapema ili kuifathi nguvu na kuepuka usumbufu Kwa ujumla, kukatika kwa umeme hunifundisha kuishi kwa uraisi na kuthamini munda wakimia huku nikitumia mbinu mbadala kuendelea na shuguli zangu za kila siku.

Shughuli zangu za weekendi kwa kawaida, huwa na pumzika na kujijenga kibinafsi. Jumamosi mara nyingi hutumia asubui kufanya kazi ndogo za nyumbani kama kusafisha, kufua au kupanga vitu. Badae, huenda ni katoka nje kidogo, labda kuenda kutembea, kukutana na rafiki au kunywa kahawa mahali tulivu ili kubadilisha mazingira. Jumapili huwa siku ya utulivu zaidi, kutumia muda mwingi kupumzika, kusoma, kusikiliza mziki au kutazama kipindi ni nachokipenda. Mamba ya kawaida na yafanya wikendi ni pamoja na kupanga wiki ijayo, kutafakari malengo yangu na wakati mwingine kujifunza kitu kipya, kupitia vitabu au mtandaoni Wikendi pia unipa nafasi ya kuwa karibu na watu ninaojisikia vizuri nao kama familia au marafiki wa karibu kwa mazungumzo na kicheko chapamoja. Kwa ujumla, sipendi kuwa na shughuli nyingi sana wikiendi na pendelea mchanganyiko wa kufanya mambo muhimu na kupata mda wa kupumzika. Hii hunisaidia kurejesha nguvu, kupunguza msongo wa mawazo na kuanza wiki mpya nikiwa na hamasa na utulivu wa akili.

Mimi hupata habari kutoka vyanzo mbalimbali ili kuhakikisha napata taarifa zilizo sahihi na zenye mtazamo mpana. Kwanza, kutumia vyombo vya habari vya jadi kama radio au televisheni hasa kwa habari za kitaifa, matangazo ya serikali na taarifa za dharura. Pia husoma magazeti ya kuchapishwa na yale ya mtandaoni ambayo hunipa uchambuzi wakina kuhusu maswala ya kijamii, kisiasa na kiuchumi. Kwa upande wa teknolojia, tovuti za habari na programu za simu ni chanzo muhimu sana kwa sababu hunipa taarifa kwa haraka popote nilipo. Mitandaoni ya kijamii kama Facebook, X au WhatsApp, hunisaidia kufahamu habari zinazoibuka lakini huwa makini sana kuzichuja ili kuepuka taarifa zisizo sahihi. Mara nyingi huhakikisha habari kwa kuzilinganisha na vyanzo rasmi kabla ya kuziamini. Zaidi ya hayo, hupata habari kupitia mazungumzo na watu wakaribu kama familia, marafiki na wenzangu kazini hasa kwa taarifa za kijamii na matukio ya eneo husika. Kwa ujumla, kuchanganya vyanzo mbalimbali hunisaidia kupata habari zilizo aminika na za wakati unaofaa.

Kwa kawaida huenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki hasa mwishoni mwa wiki wakati nina muda wakutosha wa kutulia na kutafakari wakati huu hunipa nafasi ya kuimarisha imani yangu kusikiliza mafundisho na kujifunza maadili yanayo nisaidia katika maisha ya kila siku pia ni fursa ya kukutana na watu wengine kushirikiana nao na kujenga mahusiano ya kiroho na kijamii hata hivyo kuna nyakati ambapo huenda zaidi ya mara moja kwa wiki hasaa panapokuwa na ibada maalumu mikutano ya maombi au matukio ya kijami yanayohusiana na ibada katika hali kama hizo huhisi faraja na motisha zaidi kwa sababu ya kushiriki kwa pamoja na wengine pia kuna nyakati chacha ambapo siwezi kufika mahali pa ibada kutokana na majukumu au ratiba kubana Hata hivyo, hujaribu kuendeleza ibada binafsi nyumbani kwa kusali, kutafakari au kusoma maandiko. Kwa ujumla, kuenda mahali pa ibada ni sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu hunipa utulivu wa moyo, mwelekeo na nguvu ya kiroho ya kukabiliana na changamoto za maisha.

Ili kushirikiana vizuri na timu Kwanza hujitahidi kuwa na mawasiliana ya wazi na ya heshima kuhakikisha nasikiliza mawazo na maoni ya wengine kwa makini hata kama yanatofautiana na yangu Kwa sababu kila mtu anamchangu muhimu. Pia ushiriki mawazo yangu kwa wazi ili timu iweze kuwelewa malengo na mwelekeo wa kazi tunayoifanya Pili, hujitahidi kuwa mtu wa kuaminika kwa kutimiza majukumu yangu kwa wakati na kwa ubora. Ninapofanya kazi yangu vizuri huongeza imani ndani ya timu na kufanya ushirikiano uwe rahisi zaidi. Ikiwa kuna changamoto, hujaribu kusaidia wenzangu au kuomba msaada bila kusita kwa kuwa kufanya kazi kwa pamoja huleta matokeo bora. Zaidi ya hayo, heshimu tofauti za watu kama mitazamo, ujuzi na uzoefu. Hilo hunisaidia kujifunza kutoka kwa wengine na kukuza uwezo wangu. Pia, ushiriki katika mikutana ya timu kwa umakini kutoa mrejesho wa kujenga na kusherehekea mafanikio ya pamoja. Kwa ujumla, ninaamini ushirikiano mzuri wa timu hutokana na muwasiliano, uwajibikaji na kueshimiana ambavyo husaidia kufikia malengo kwa ufanisi na kwa mazingira chanya ya kazi.

Rangi ninayoipenda zaidi ni buluu, rangi hii unikumbusha utulivu, amani, na upana wa maisha hasa ninapofikiria anga au bahari ilio wazi. Blue hunifanya nihisi nikiwa mtulivu na mwenye matumaini kama vile mawazo yangu yanapungua mzigo na kupata mwelekeo mzuri. Ninamiliki vitu kadhaa vya rangi hii kama nguo, daftari na kifuniko cha simu. Pia napenda kutumia blue katika vitu vya kazi kwa sababu unisaidia kuzingatia na kufanya maamuzi kwa utulivu. Wakati mwingine, hata kuchagua kalamu au faili za blue hunipa hisia nzuri kazini. Rangi ya blue unifanya nijisikie salama na mwenye kujiamini. Ni rangi isio na kelele nyingi lakini ina nguvu ya kutuliza akili. Naiona mara nyingi zaidi angani wakati wa mchana au jioni. Kwenye maji ya bahari au maziwa na pia katika mapamba ya ofisi au majengo ya kisasa. Kwa ujumla, blue ni rangi inayonipa faraja, utulivu na msukumo wa kuendelea mbele.

Ninaweka neno siri salama kwa kufuata kanuni kadhaa muhimu za usalama wakidigitali. Kwanza hutumia neno siri refu ule yenye mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo namba na halama maalumu ili liwe ngumu kukisiwa. Kuepuka kabisa kutumia tarifa za binafsi kama ajina, tarehe ya kuzaliwa au namba ya simu kwa sababu ni raisi kupatikana. Pili, hutumia neno siri tofauti kwa kila akaunti muimu kama baruapepe, benki na mitandao ya kijamii. Hii usaidia kupunguza hatari iwapo akaunti moja itadukuliwa. Ili kurahisisha kukumbuka wakati mwigine hutumia programu za kuifadhi nyuila zilizo salama. Zaidi ya hayo, ubadilisha nyuila mara kwa mara, hasa ni kihisi kuna hatari ya usalama. Pia huwasha uthibitishaji wa hatua ambili pale unapopatikana kwa sababu huongeza ulinzi zaidi. Kwa ujumla, kuwa makini na nidhamu ya kutumia nyula salama hunisaidia kulinda tarifa zangu na kuepuka matatizo ya kiusalama mtandaoni.

Kwa kawaida huenda maktabani mara chache takriba ni mara moja au mbili kwa mwezi kulingana na ratiba na mahitaji yangu ninapokuwa na kazi au masoma ya nayohitaji utulivu na marajeleyo ya vitabu maktaba huwa mahali ninapopendelea zaidi kwa sababu ya mazingira yake tulivu na yenye nithamu huko hunisaidia kuzingatia vizuri bila usumbufu mwingi Wakati nikiwa maktabani, hutumia muda kusoma vitabu, kufanya utafiti au kuandika. Pia, hutumia vitabu vya marejelewa ambavyo si rahisi kuvipata nyumbani. Kuna nyakati ambapo huenda mara nyingi zaidi hasa kipindi cha maandalizi ya mitihani au kazi muhimu kwa sababu maktaba hunipa motisha ya kujifunza kwa umakini zaidi. Hata hivyo, pia hutumia maktaba za mtandaoni pale ninapokosa muda wakuenda moja kwa moja. Licha ya hilo, napenda maktaba ya kawaida kwa sababu ya utulivu wake na harufu ya vitabu ambayo hunifanya nijisikie nikiwa karibu na maarifa. Kwa ujumla, kuenda maktabani nisehemu muhimu ya ratiba yangu ya kujifunza na kujiboresha.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai ni sehemu muhimu ya siku yangu ya kawaida mara nyingi hunywa chai ya asubuhi hasa ninapoanza siku kwa sababu hunipa utulivu na kunisaidia kuamka pole pole wakati mwingine hasa ninapohitaji nguvu zaidi au umakini huchagua kahawa hasa katikati ya siku huandaa chai au kahawa nyumbani mapema asubuhi Kwa chai, huchemsha maji kuongeza majani ya chai au chai ya mfuko, kisha maziwa kidogo. Kwa kahawa, hutumia kahawa ya kusagwa au ya papo hapo, maji ya moto na wakati mwingine maziwa. Kitu ninachopenda kuongeza ni sukari kidogo, lakini kuna siku hujaribu kunywa bila sukari kwa afya. Mahali ninapopenda kunywa kinywaji changu ni nyumbani nikiwa nimekaa kwa utulivu au wakati mwingine kazini wakati wa mapumziko Nikikosa chai au kahawa yangu ya kawaida huhisi kama kuna kitu kina kosekana Huwa mzito kidogo na si mchangamfu sana Kinywaji hiki hunisaidia kujisikia tayari, mvumilivu na mwenye nguvu ya kuendelea na shughuli za siku.

Kwa kawaida huenda hospitali mara chache kwa mwaka kwa sababu wa afya yangu kwa ujumla nzuri na hupanga vizuizi vya kiafya mapema Mara nyingi huenda hospitali kwa uchunguzi wa kawaida kama vipimo vya afya au chanjo au wakati wa dharura ni ikiwa na hisi mgonjwa au kuumia Hii kawaida hutokea mara moja au mbili kwa mwaka kulingana na mahitaji binafsi na ratiba ya matibabu Pia huwenda mara nyingine ni kihitaji huduma maalumu kama kushauriwa na daktari maalumu au kupata matibabu ya mda mfupi Kabla ya kuenda hospitali kujaribu kupanga kila kitu ili kuwepuka safari nyingi zisizo za lazima kwa mfano kutukua vipimo vyote kwa wakati mmoja Zaidi ya hapo ujaribu pia kutumia kliniki ndogo au huduma za mtandaoni pale inapowezekana hasa kwa usheuri waharaka au maeleze ya matibabu Kwa jumla, kwenda hospitali mara chache kwa mwaka usaidia kudumisha afya vizuri, punguza garama, zisizo za lazima, na kuhakikisha ninapata huduma bora ninapohitaji.

Napendelea surwali zaidi kulikoa sketi kwa sababu unipa huhuru na huraisi wa kusonga katika shuguli za kila siku Surwali ni raisi kuvaa katika hali mbali mbali hiwe kazini shuleni au wakati wa burudani Pia unipa isia ya kuwa mtulivu na mkinga zaidi hasa wakati wa hali ya hewa baridi au ninapoitaji kufanya kazi zinazohitaji kusonga sana Wakati mwngine, pia huangalia surwali inayofaa kwa rangi na muundo ili ionekane nzuri na kupendeza. Sketi, ingawa ni nzuri kwa hafla maalumu au wakati washeree. Si raisi kama surwali kwa matumizi ya kila siku au shuguli zinazohitaji huraisi wa muendo. Kwa hujumla, napendelea suruali kwa sababu inachanganya starehe, utindo na huhuru wa kufanya mambo mbalimbali bila vizuizi na hunisaidia kujisikia vizuri na kujiamini katika hali nyingi za maisha.

Ndio naifadhi vitu ya dhamani kwa sababu vina maana maalumu kwangu si kwa dhamani ya kifedha tu bali pia kihisia kati ya vitu hivi kuna picha za familia nyaraka muhimu na baadhi ya kumbukumbu za matukio muhimu maishani yangu vitu hivi huwakilisha historia yangu maadili na mahusiano ya karibu na kwa hivyo ni venye dhamani isio na kipimo hutumia njia mbalimbali kuhakikisha vina salama, kwa mfano, nyaraka muhimu hua katika faili maalumu iliofungwa au sanduku salama na kumbukumbu nyingine kama picha hua kwenye albamu au kwenye hifadhi ya kijiditali ili isipotee. Pia hua makini sana nisiache vitu zangu bila kuangalia hasapale ninapohama au katika shughuli za kila siku. Kuhifadhi vitu vya dhamani kuna nifanya nijisikie amani na mtulivu Kwa kuwa najua mambo muhimu kwangu yameifadhiwa vizuri Pia hunipa fahari na furaha pale ninapokumbuka matukio au watu wanaohusiana na vitu hivi Kwa ujumla ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku ya kuifadhi kumbukumbu na usalama wakile nacho kidhamini zaidi.

Napendelea baridi zaidi kuliko joto kwa sababu hunipa hisia ya utulifu na uraisi wa kufanya kazi katika hali ya baridi mtu anaweza kuvaa nguo zinazomlinda vizuri na kuendelea na shughuli bila kuhisi uchovu au jasho nyingi baridi pia hunifanya nijisikie safi na mwenye nguvu zaidi hugu akilini ikiwa wazi na yenye makini.Kwa upande mwengine, joto linaweza kufanya mtu ahisi uchovu haraka, jasho lisilo la lazima na wakati mwengine kutoka vizuri asa wakati wa kazi za mwili au wakati wa kusafiri. Hata hivyo, napenda joto kidogo wakati wa mchana mzuri wa jioni au likitumika kwa starehe kama kuangalia manthari au kustarehe inje. Mara nyingi napenda kuona baridi katika asubui au usiku wakati anga linapokuwa tulivu na hewa ni safi. Hii hunisaidia kupanga siku kwa utulivu, kufanya mazoezi au kusoma kwa umakini. Kwa ujumla, baridi huniletea faraja, utulivu na nguvu ya kuendelea na shughuli zangu kwa ufanisi.

Kuhusu kazi au masomo yangu ninajihusisha na masomo au kazi inayohusiana na kujifunza, kupanga na kutatua matatizo. Njia hii nilichagua kwa sababu tangu mwanzo nilikuwa napenda kujifunza mambo mapya kufikiri kwa kina na kushirikiana na wengine ili kufikia malengo fulani Pia, nilivutiwa na jinsi elimu au kazi hii inavyoweza kuboresha maisha ya watu na kunipa fursa ya kujiendeleza binafsi. Kitu ninachokipenda zaidi kuhusu kazi au masomo haya ni nafasi ya kukuwa kiujuzi na kiakili. Kila siku kuna jambo jipya la kujifunza, iwe ni maarifa mapya, mbinu bora za kufanya kazi, au namna ya kushugulikia changamoto tofauti. Hilo hunifanya nijisikie mwenye motisha na hari ya kuendelea mbele Hata hivyo changamoto zipo Wakati mwingine kuna msongo wa mawazo muda kuwa mdogo au kazi kuwa nyingi kuliko ilivyopangwa Pia kuna nyakati ambapo raslimali au msaada huwa haupatikani kwa urahisi jambo linalohitaji uvumilivu na nidhamu kama ningependa kubadilisha kitu, ningependa kuwa na ratiba iliyo na uwiano mzuri kati ya kazi au masomo na mapumziko pamoja na fursa zaidi za vitendo na ubunifu kwa ujumla kazi au masomo yangu hunipa mwelekeo, maarifa na matumaini ya kujenga maisha bora baadaye.

Napendelea kitanda kigumu zaidi kuliko kizuri sana kwa sababu hunisaidia kulala kwa utulivu na kwa usaidizi mzuri wa mgongo Kitanda kigumu huchangia mtindo mzuri wa kulala bila kupinda au kuguswa kwa vibaya na mwili jambo ambalo ni muhimu ili kuamuka nikiwa na nguvu na bila maumivu Ingawa kitanda kizuri au laini kinaonekana cha kuvutia na utowa starehe ya papo hapo, mara nyingi usababisha kulala kwa mizunguko isio dhabiti au maumivu ya mgongo baada ya mda mrefu. Napenda pia kitanda kigumu kinachopendekeza kwa sababu, usaidia kuzingatia msimamo sahihi wa mwili na kupunguza uchovu wa misuli. Mahali ninapopendelea kulala kwenye kitanda changu kigumu ni chumba chenye utulivu, Mwanga mdogo na hewa safi, nikilala bila kitanda changu cha kawaida huwisi sina usingizi mzuri na mara nyingi huwamuka nikiwa mchovu. Kwa ujumla, kitanda kigumu hunipa starehe ya kweli, usingizi mzuri na nguvu ya kuanza siku kwa ari.

Napendelea upepo wa asili kuliko ac asaa wakati wa asubui au jioni upepo wa asili hunipa hisia ya utulivu hewa safi na muonekano wa mazingira ya nayonizunguka Jambo hambalo ufanya nisikie vizuri na nijisikie mtulivu Pia hunifanya nijisikie karibu na asili hasa ikiwa upepo unavuma kutoka dirishani au bustani Hata hivyo, ac ni nzuri pale ninapokua na joto sana au hewa ya nje haiko ya kutulia. Hutowa baridi ya haraka na inaweza kufanya mazingira kuwa tulivu, hasa wakatu usingizi au kufanya kazi. Lakini mara nyingi huisi hewa yake nikavu na isio na uhai, jambo linaloweza kufanya iwe vigumu kupumua vizuri. Kwa ujumla, napenda upepo wa asili kwa sababu hunifanya nijisikia safi, tulivu na nikiwa huru. Huku AC ni kitumia pale ninapoitajika tu kwa baridi ya haraka. Upepo hunipa furaha ndogo lakini wenye maana katika maisha ya kila siku.

Napendelea chakula chenye ladha kidogo au viungo visivyo chungu sana kama chakula kilicho na mchanganyiko wa viungo vya asili lakini visivyo vya kushangaza mno ladha hii hunifanya nijisikie vizuri wakati wa kula Kwa sababu chakula huchukua mda mzuri kumeza na kuonja kila kirutubisho bila kusababisha usumbufu kwenye tumbo Pia chakula chenye ladha nyepesi hunipa hisia ya afya na urahisi wa kumengenya Napenda chakula kama mboga, wali, ugali na vyakula vya asili vinavyopikwa vizuri ambavyo havina mafuta mingi au viungo vingi vya kipekee. Hii hunsidia kudumisha lishe bora na nguvu ya mwili bila hisia ya uzito au uchovu baada ya kula. Mahali napopendelea kula chakula hiki ni nyumbani kwenye meza tulivu au wakati mwingine nje kwenye bustani au kafee tulivu. Bila chakula chenye ladha inayopendelea, kula huisi ni kazi tu na si starehe. Kwa ujumla, chakula chenye ladha nyepesi huniletea furaha hafya na utulivu wakati wa kula.

Ninaposhambulia mabadiliko kazini hufanya hivyo kwa mpangilio na utulivu ili kwa hakikisha kila kitu kinapita kwa ufanisi Kwanza kuzingatia kuelewa mabadiliko hayo kikamilifu kwa mfano sababu ya mabadiliko malengo na jinsi yanavyoadhiri kazi na timu Hii hunsaidia kuepuka hofu au mkanganyiko usio lazima Baada ya hapo hujaribu kupanga ratiba mpya au mbinu za kazi ili kuendana na mabadiliko hayo hushirikiana na wenzangu ili kuelewana na kushirikiana kikamilifu kwani mabadiliko mara nyingi huhitaji timu kushirikiana ili kufanikisha mafanikio Pia hujaribu kubadilika kiakili na kujifunza mbinu mpya programu au ujuzi unaohitajika Zaidi ya hayo kuweka mtazamo chanya na kufanya juhudi za kuhimiza wengine kubadilika pia Kwa ujumla kushambulia mabadiliko kazini kuna hitaji utulivu, mpangilio na mawasiliano mazuri ili mabadiliko yafanikishwo kwa urahisi na kwa matokeo chanya.

Programu ya simu ni nayotumia kila siku ni programu ya ujumbe na mawasiliano kama vile whatsapp au x Hii ni kwa sababu ina nisaidia kuwasiliana haraka na familia na rafiki na wenzangu kazini bila kujali umbali uliopo Pia hutumika kushiriki taarifa muhimu ratiba au mafaili ya kazi kwa uraisi mbali na hilo, napenda kutumia programu za habari na elimu ili kufuatilia matokeo ya sasa na kujifunza mambo mapya kila siku. Hizi hufanya iwe rahisi kupata taarifa haraka na kuendelea kuboresha ujuzi wangu. Pia, baadhi ya siku hutumia programu za kalenda au kumbukumbu kupanga kazi, kukumbuka miadi au kupanga ratiba ya siku. Programu hizi za simu hunifanya niwe na mpangilio mzuri wa kila siku kujua habari muhimu na kushirikiana na wengine bila usumbufu. Nikizitumia kila siku nahisi nina nidhibiti vizuri muda wangu na maisha ya kila siku huwa rahisi na yenye mpangilio.